Mimi huona kukamilisha miradi migumu na kusaidia wenzangu kuwa mafanikio makubwa yanayonipa heshima hapa mjini Inanibamba sana kuona suluhisho langu likileta matokeo chanya Jambo linalofanya miondoko yangu ya kazi iwe na nishati na uledi wa kitalanta wa hali ya juu Utaratibu huu unanipa amani tele na kunifanya nijihisi mjanja, nikijihisi mwenye tija na mchango wa maana unaosukuma gurudumu la maendeleo kwa ujasiri.

Mimi uona kuwai mapema kwenye miadi kuwa eshima ya hali ya juu na msingi wa wilidi hapa mjini Inanibamba sana utulivu ninaopata ni napo fika kabla ya muda Jambo linalofanya miondoko yango ya siku iwe na nishati na ujasiri bila shinikizo la haraka utaratibu huu unanipa amani tele na kunifanya ni jisi mjanja ni kijisi mwenye mpangilio makini unawanyesha tamani ya muda wangu na wengine kuwa kitalanda.

Mimi huona kucheza na watoto na kushiriki hadithi zao kuwa njia bora ya kuburudisha uchangamfu na ubunifu hapa mjini. Inanibamba sana jinsi wanavyoona dunia kwa macho ya kipekee na furaha isiyo na kifani. Jambo linalofanya miondoko yangu ya siku iwe na nishati ya hali ya juu na utulivu. Taratibu huu unanifanya nijihisi mjanja na mwenye amani tele. Nikijihisi mwenye uwezo wa kujifunza unyenyekevu na ueledi wa kuishi kwa furaha kupitia vicheko vya kitalanta.

Mimi huona safari ya kuenda zanzibari ikiwa na watu wangu wa karibu kuwa likizo ya ndoto inayo niweza kunipa nishati mpya hapa mjini Inanibamba sana wazo la kuwa ufukweni nikijumuisha kupumzika na kutembea kidogo mitaa ya mji mkongo ili kuona historia na utamaduni wa kitalanta Utaratibu huu unanipa utulivu wa ndani na kunifaya nijihisi mjanja nikijihisi mwenye weledi wa kubalansi maisha na mapumziko ya hali ya juu.

Mimi uona kununua vitu kwenye masoko ya ndani na maduka ya mtandaoni kuwa njia bora ya kupata bidhaa za kipekee hapa mjini. Inanibamba sana jinsi ninavyoweza kulinganisha bei na kupata vitu vyenye ubora wa kita lanta kwa raisi. Jambo linalofanya miondoko yangu ya manunuzi iwe na nishati na weledi wa hali ya juu. Utaratibu huu unanipa utulivu wandani na kunifaya nijisi mjanja Niki jisi mwenyeuwezo wa kuthibiti bajeti yangu huku nikipata kila ninacho hitaji kwa ufasaha.

Mimi huona kualika marafiki na familia kwa ajili ya chakula na muziki kuwa njia bora ya kusherehekea sikukuu hapa mjini Inanibamba sana kuona watu wanajumuika na kufurahia wakati wao pamoja Jambo linalofanya miondoko ya sherehe iwe na nishati na mshikamano wa hali ya juu Utaratibu huu unanipa amani tele na kunifanya nijihisi mjanja Nikijihisi mwenye weledi wa kutengeneza mazingira ya kitalanta Yanayoacha kumbukumbu nzuri na furaha ya dhati kwa kila moja.

Mimi huona kufanya mazoezi angalao mara nne kwa wiki kuwa utaratibu bora wa kueka mwili wangu katika hali ya nishati imara hapa mjini Inanibamba sana jinsi jasho na mwendo zinavyoamsha akili yangu Jambo linalofanya miondoko yangu ya kila siku iwe na ujasiri na ueledi wa hali ya juu Utaratibu huu unanipa utulivu wa ndani na kunifanya nijihisi mjanja Nikijihisi mwenye nguvu tele za kitalanta za kutimiza malengo yangu kwa ufanisi mkubwa.

Mimi huona kutazama michezo ya ushindani na kushiriki mchezo ya timu kuwa njia bora ya kujifunza ushirikiano na mbinu mpya hapa mjini. Inanibamba sana jinsi mchezo inavyoweza kuleta watu pamoja na kuamsha hisia za ushindi, jambo linalofanya miondoko yangu ya burudani, iwe na nishati na weledi wa hali ya juu. Utaratibu huu unanipa amani tele na kunifanya nijisi mjanja. Nikijisi mwenye uwezo wa kitalanta na kuthamini bidii na nidhamu inayohitajika ili kufikia mafanikio makubwa.

Mimi huona Kansas City Chiefs kuwa timu bora na ya kuvutia zaidi kutokana na ukakamavu wao hapa mjini. Inanibamba sana uwezo wao wa kupindua matokeo hasa nikikumbuka mchezo mkuu wa super bowl Level eight ambapo Patrick Mahomes mchezaji ninayempenda zaidi alionyesha weledi wa hali ya juu na nishati ya kitalanta. Utaratibu wa kutowatazama unanipa msisimuko tele na kunifanya nijihisi mjanja Nikijihisi mwenye furaha ya dhati na ujasiri kila wanapopambana uwanjani mpaka dakika ya mwisho.

Mimi huona kukagua baruapepe mara tatu kwa siku asubuhi, mchana na jioni kuwa taratibu bora wa kuthibiti mawasiliano yangu hapa mjini Inanibamba sana jinsi mpangilio huu unavyozuia usumbufu wa kila mara jambo linalofanya miondoko yangu ya kazi iwe na nishati na weledi wa hali ya juu uTaratibu huu unanipa utulivu wa ndani na kunifanya nijihisi mjanja Nikijihisi mwenye uwezo wa kitalanta wakujibu ujumbe muhimu kwa wakati bila kupoteza umakini kwenye majukumu mengine.

Mimi huona kusoma kitabu au kufurahia kinywaji cha moto, ndani ya nyumba kuwa shughuli bora wakati wa mvua kubwa hapa mjini. Inanibamba sana sauti ya matone ya mvua ya nayogonga paa, kwa ni inanipa nishati ya utulivu na weledi wa kutafakari. Ingawa mvua hubadilisha mpango yangu kwa kunifanya nibaki ndani zaidi. Taratibu huu unanifanya nijisi mjanja na mwenye amani tele. Nikijihisi mwenye furaha ya kitalanda Napo kumbuka siku moja ya mvua ilinio tulia na kufurahia amani asili bila haraka yoyote hapa mjini.

Mimi huona mbwa na paka kuwa wanyama bora zaidi wakufanya nao urafiki wa hapa mjini kutokana na uwaminifu na upendo wao wa dhati Inanibamba sana jinsi walivyo na uwezo wakuelewa hisia binadamu jambo linalofanya miondoko yangu wa kila siku iwe na nishati ya nukulivu na uweledi wa kitalanta taratibu wa kuishi nao unanipa amani tele na kunifanya njihisi mjanja kujihisi mwenye furaha ya kweli kuwa na uhusiano wa karibu na kiumbe anaye weza kunipa kampuni nzuri wakati wawote.

Ndiyo ninapenda sana hesabu, mimi huona mantiki na usahihi wa namba kuwa msingi wa kila kitu tunachofanya hapa mjini Inanibamba sana jinsi hesabu zinavyoweza kutatua matatizo magumu kwa uweledi jambo linalofanya miondoko yangu ya kufikiri iwe na nishati na usahihi wa hali ya juu utaratibu huu unanipa amani tele na kunifaya nijihisi mjanja kujihisi mwenye uwezo wa kitalanta wa kuelewa ulimwengu kupitia kanuni za kimahesabu.

Mimi huwa nakula chakula cha jioni pamoja na kupiga hadithi kuwa njia bora ya kuimarisha upendo hapa mjini Inanibamba sana kusikia maendeleo ya kila mmoja jambo linalofaya miondoko ya familia yetu iwe na nishati na weledi wa hali ya juu utaratibu huu unanipa amani tele na kunifaya nijihisi mjanja nikijihisi mwenye furaha ya kitalanta wa kueka kipaumbele uhusiano na watu wangu wa karibu zaidi.

Ndiyo ninapenda sana samaki Mimi huona samaki wa kupakwa au wakuchomwa kuwa mlo bora wenye afya na ladha ya kipekee hapa mjini Inanibamba sana jinsi samaki anavyi wezakupikwa kwa viungo mbalimbali jambo linalofanya miondoko ya mlo wangu iwe na nishati na weledi wa hali ya juu taratibu huu unanipa amani tele na kunifanya nijihisi mjanja nikijihisi mwenye uwezo wa kitalanta wa kuchagua vyakula vinavyojenga mwili na akili yangu.

Mimi uona chakula cha kijapani kiitwacho sushi kuwa mlo bora wa kigeni nilioufuraiya hapa mjini. Inanibamba sana jinsi kilivyo andaliwa kwa usafi na ladha ya asili ya baharini. Jambo linalo fanya miondoko ya ladha mdomoni iwe na nishati na weledi wa hali ya juu. Utaratibu huu unanipa amani tele na kunifanyani jihisi mjanja ni kijisi mwenye ujasiri wa kitalanta wa kujaribu tamaduni mbali mbali kutia vyakula vyakipekee.

Ndiyo, ninapenda sana kutembea msituni. Mimi huona kuwa karibu na miti na kusikia sauti za asili kuwa njia bora ya kusafisha akili ya hapa mjini. Inanibamba sana, hewa safi na utulivu wa mazingira wa kijani. Jambo linalofanya miondoko yangu ya siku, iyo iwe na nishati na weledi wa hali ya juu. Taratibu huu unanipa amani tele na kunifaya nijiisi mjanja, nijiisi mwenye nguvu za kitalanta zinazo tokana na kuunganishwa na asili.

Ndiyo ninafuata kwa ukaribu sana. Mimi huona kuwa na habari za hivi karibuni duniani kuwa njia bora ya kuelewa mabadiliko ya kiuchumi na kijamii hapa mjini. Inanibamba sana jinsi matukio ya mbali yanavyoweza kuathiri maisha yetu. Jambo linalofanya miondoko yangu ya uchambuzi, iwe na nishati na ueledi wa hali ya juu. Taratibu huu unanipa amani tele na kunifanya nijihisi mjanja nikijihisi mwenye uwezo wa kitalanta wa kujadiliana maswala mtambuka kwa ufasaha mkubwa.

Mimi huona kusitisha kazi kwa dakika chache na kufanya mazoezi ya kupumua kuwa njia bora ya kutuliza kili hapa mjini Inanibamba sana jinsi ukimya na utulivu wa mda mfupi unavyorudisha umakini, jambo linalofanya miondoko yangu ya kazi iwe na nishati na weledi wa hali ya juu taratibu huu unanipa amani tele na kunifanya nijihisi mjanja nijihisi mwenye uwezo wa kitalanta wa kuthibiti hisia zangu na kuendelea na majukumu kwa ufasaha zaidi.

Ndiyo nimeshawai kuenda mimi humwona kufurahia muziki wa moja kwa moja al marufu live music uwanjani kuwa njia bora ya kujionea sanaa halisi hapa mjini inanibamba sana nishati ya umati na sauti ya ala za muziki yangu linalofanya miondoko yangu ya burudani iwe naweledi na msisimuko wa hali ya juu Utaratibu huu unanipa amani tele na kunifanya nijisi mjanja nikijisi mwenye furaha ya kitalanta ya kuungana watu wengine kupitia midunda ya nyimbo tunazozipenda.

Mimi huona kusikiliza muziki mwanana au kutafakari kwa utulivu kuwa njia bora ya kurejesha nguvu hapa mjini Inanibamba sana jinsi utulivu unavyoweza kuondoa uchovu wa akili Jambo linalofanya miondoko yangu ya jioni iwe na nishati na weledi wa hali ya juu taratibu huu unanipa amani tele na kunifanya nijihisi mjanja, nijihisi mwenye uwezo wa kitalanta wa kuanza siku inayofuata kwa hamasa mpya na umakini mkubwa.

Mimi uona hali ya hewa ya ubaridi kiasi kuwa bora zaidi kwa sababu inaniruhusu kufanya kazi kwa muda mrefu bila kuchoka apa mjini Inanibamba sana jinsi ubaridi unavyo nipa fursa ya kuvaa mavazi mazito na maridadi Nyambo linalofanya miyondoko yangu hiwe na nishati na welendi wa hali ya juu Utaratibu huu unanipa amani tele na kunifaa nijisi mjanja nikijiisi mwenye uwezo wa kitalanda wakufurahia vinyuaji vya moto huku nikitekeleza majukumu yangu kwa umakini mkubwa.

Mimi uona ngugi wa thiong'o kuwa mwandishi bora zaidi kutokana na uwezo wake wa kueleza historia na utamaduni wetu kwa undani ya hapa mijini Inanibamba sana jinsi anavyo tumia lugha kuibua isia na ufahamu wa kijamii Jambo linalofanya miondoko yangu ya usomaji iwe na nishati na weledi wa hali ya juu taratibu wa kusoma kazi zake unanipa mani tele na kunifani jisi mjanja ni kijisi mwenye utajiri wa kitalanta wa kuelewa mizizi ya fasi ya kiafrika.

Mimi huona kupokea maoni kwa unyenyekevu na nia ya kujifunza kuwa njia bora ya kujiimarisha hapa mjini Inanibamba sana kupata mtazamo mpya kuhusu kazi yangu Jambo linalofanya miondoko yangu ya maendeleo iwe na nishati na weledi wa hali ya juu Utaratibu huu unanipa amani tele na kunifaya nijihisi mjanja nikijihisi mwenye uwezo wa kitalanta wa kugeuza ukosoaji kuwa chombo cha mafanikio makubwa.

Mimi huona kutulia na kupanga vipaumbele kwa kutumia tumbo la dharura kua njia bora ya kumaliza majukumu hapa mjini inanibamba sana jinsi kutathmini haraka kazi muhimu na za dharura kunavyo kua muda Jambo linalofanya miondoko yangu ya kazi iwe na nishati na waledi wa hali ya juu utaratibu huu unanipa amani tele na kunifanya nijisi mjanja nikijisi mwenye uwezo wa kitalanta wa kutoatharishwa na shinikizo la muda huku nikitimiza malengo yangu kwa ufasaha.

Mimi huwa na mawasiliano ya wazi na kusaidiana kwa dhati kuwa stadi bora zaidi kwa ajili ya kufanikisha malengo ya pamoja hapa mjini Inanibamba sana jinsi muunganiko wa mawazo mbalimbali unavyoleta majibu yenye usahihi, Jambo linalofanya miondoko ya timu yetu iwe na nishati na weledi wa hali ya juu Utaratibu huu unanipa amani tele na kunifaya nijihisi mjanja nikijihisi mwenye uwezo wa kitalanta wa kuunganisha watu na kufanya kazi kwa ufasaha mkubwa.